Napenda kununua vitu dukani lililo karibu na mimi ili niweze niweze ili mwenye hilo duka apate pia yeye kipato chake cha siku kwasababu sisi wote tukiisha amua tunatoka tunatoka kwa manyumba zetu tunaenda kwa maduka makubwa makubwa yaliopo tauni nani atakae wanuunulia hawa wauzaji wadogo wadogo kwa hivyo mimi huona ni bora kuwanunulia hawa wadogo wadogo Ila kile ambacho hawana naenda taoni ama naangalia kwa mtandao na nunua uko.

Napendelea mahali pa kimia Mimi nachukia kelele sana ndiposa maramingi mimi ujipata natembea kwenye msitu ama Naishi mahali ambapo watu hawana kelele sana wawana maredio makubwa ya kupiga kelele hakuna makelele za magari ama matreni Sipendi kukami mjini sana kwa sababu huko nako ni kelele mingi sana.

Ndiyo nimewai kufikiria kuanzisha biashara yangu kama sasa hivi nafikiria nikipata pesa nianzishe biashara yangu ya vipodozi ndiposa nipate uhuru yaani ule uhuru wa uko kazi yako waezafunga ukikabwa na jambo ama ukipata emergency ufunga duka lako kuenda kushugulikia mambo yako kwa hivo hua nafikiria sana kuanzisha biashara yangu mara mingi.

Na kwa sasa hivi siyuko kazini sahii nalea watoto lakini masomo yangu nimesomea somo la computer science Sikuichagua niliipata tu nimeitwa na Serikali kwa shule chuo kikuu kwenda kufanya hiyo sikubadilisha sikufikiria mambo mingi kuihusu Napenda kwa sababu ya Kitu tunachohita programming unaandika kodi unapea computer command inaexecute. Changamoto mara mingi ni wakati nilipokuwa nasoma ni kupata vifaa kama computer ili kufanya kazi zako nayo hakuna singependa kubadlisha kitu chochote ila ningependa kupata kazi haraka iwezakanavyo.

Ndiyo napenda kuangalia nyota usiku kwanza usiku wakati mbingu haina mawingu yoyote kisha kuna mwezi kisha waziona nyota zimetengeneza patan zake zinyewe zinangaa usiku napenda napenda pia Kutafta majina hizo nyota zinyewe zinaitwa je hiyo pata nzimetangeneza yahitwa je ama.

Utotoni na kumbuka siku za kufunga shule, nilikuwa nazipenda kwa sababu nilikuwa sana napita mtihani alafu, ukisha pita mtihani munaitwa gwarideni kulingana na nambari uliyopata. Kama nambari moja unapewa zawadi nambari ya pili hadi nambari ya tatu Yule ambaye amejikakamua zaidi yule ambaye ni msafi zaidi Sasa nilikuwa napenda sana kupata hizo zawadi kwa sababu mara mingi nilikuanga katika iyo iyo iyo iyo grupu ya watu walio mbora zaidi nambari ya kwanza di nambari ya tatu Ama mara nyingine mtu msafi zaidi sasa nilikuwa napenda sana ututoni Natamani ningerudi lakini maisha.

Napenda chai chai napenda chai kwa sababu nikinywa na hisi yaani nimesisimuka nikama nimeamuka nilijua chai kupitia kwa wazazi nimezaliwa nikinywa chai mimi ni mkenya lazima kuwe na chai kwa hivyo chai napenda chai sana na kunywa asubuhi sasa mchana jioni kila wakati nikitamani nainywa nikikosa kunywa chai naumwa na kichwa kwa hivyo chai napenda.

Mwezi upi wa mwaka unapenda zaidi Napenda mwezi wa disemba kama kawaida mwezi wa disemba hauna mambo mingi yani hauna zile precious life za maisha yani Mwezi wa disemba ni mwezi wa kupumzika ni ule mwezi wa kufunga mwaka kwa hivyo unapesa wenyewe unaraha unakutana na familia na marafiki huo ndo mwezi ya mbao Kila mtu wanapatikana yaani karibu kila mtu wanapatikana kwa hivyo na pesa pesa nyingi watu ambazo waliko wame tusebe umeziekeza umezieka wanazitua huu mwezi wapate raha na mapocho pocho.

Unajili ndaje kutoka vitisho vya mtandao. Nilipokuwa mgeni kwenye mtandao. Nilikuwa na finya tu. Kitu chochote, nikiona kitu chochote, kikitangazwa na finya. Nikiona wakitangaza wanauza viatu na finya. Wakitangaza kuna kazi, sijui wapi na finya. Kisha nikakuja, nkagundua hao watu. Vile nilingia shule, yani kusomea haya mambo ya computer science ama it kagunduwa watu naeza kuwa wanaeza ku ingia kwa simu yangu na kuiba data yangu kwa hiyo ni kiona hizi link mi huwa sifinyi Kabla sija Sijadhibitisha yanini za kweli ni halali na simu yangu imelindwa Kisha naeka password kwenye ya kaunti zangu zote Ili mtu ya siingie bila ruhusa yangu ama idhini yangu.